Kwa sababu mimi ni mbunifu na napenda kufanya research kwa sana. Mda wangu mtandao ni ni mda mrefu kwa sana. Kwa sababu usapasa kwamba nakiruzi katika mitandao tofauti tofati. Kwa mitandao ya Facebook, mitandao ya X, mitandao ya TikTok, mitandao ya YouTube na nyingi nyinginezo So utapate kwamba natumia mda kama masaa matatu ama mawili sana sana kwenye mitandao.

Unapenda kula wali au ugali? Swali nzuri sana. Kwangu mimi, napenda kula ugali. Sababu napenda ugali ni ugali ni chakula cha waKenya na ugali kinajulikana kama chakula cha kiAfrika. Na ni chakula ambacho kinakupa nguvu sana na ni chakula ambacho unaeza kikula kwa vyakula mbali mbali kama vile mboga aina ya sukuma wiki ama samaki ama nyama na nyingi nyinginezo. Napenda ugali.

Kumbukumbu gani nzuri, unakutoka utotoni, swali nzuri sana. Kumbukumbu mbao unakumbuka kutoka ototoni ni siku moja tulikuwa tumeenda mawindoni upande wa tsavo. Na katika harakati zetu za kutafuta suara ama sungura tulioza kufumwaniwa na tembo wa tatu. Walivuaza kutukimbiza kwa dakika kama ishirini hivi uliko kama mchezo wa paka na panya hila tulioza kukwepa na tukendile na mawindow yetu Muzika.

Tabia gani unayopenda kwa wengine? Swali nzuri tena hili. Tabia ambazo nazipenda kwa wengine ni tabia ya kupeana ama kusaidiana. Ila nakumbaka ya kwamba hatuko wote katika sehemu moja ama katika level moja. Kuna wengine wako chini, wengine wako juu. Ila basi tabia hii itakuwa nzuri, tukiweza kusaidiana iwapo mtu anahitaji kitu.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Hi inategemea niko nyumbani ama niko kazini. Wakati niko nyumbani naoga kama mara mbili kwa siku. Asubui na jioni napoenda kulala. Ila nikiwa kazini naoga mara tatu. Na kutoka hapo naoga asubui napofika kazini naoga sababu naezakuwa nimesweti na napotoka pia kule kazini naoga tena ndio nikifika nyumbani ni kula na kulala.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Swali nzuri hili. Wakati wa jua kali, napenda sana kuvalia mavazi mepesi. Na napenda pia kuogelea. Kwa hivo muda mwingi wakati jua nahisi nile kali, unapata ya kwamba naenda kwenye swimming pool ili kuweza kutuliza mwili ama kutuliza joto kwa kuogelea.

Unapendelea baridi au joto. Swali ngumu sana hili. Ila kwangu mimi, napendelea baridi. Kwa sababu gani napendelea baridi. Baridi inapogonga ama kunapokuwa na baridi. Basi unapata ya kwamba, unaweza valia, manguo mazito mazito ama masweta. Na basi, ukaweza kukimu baridi ile ama pia unaweza washa moto, ukaweza kupata joto.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mwalimu ambaye namkumbuka alikuwa ajulikana kama vile Mr. Maweo. Allikuwa mwalimu wa hisabati na alikuwa mkali kama simba. Alituchapa kwa sana ila subject lake tulilipita pia kwa sana. Allikuwa mwalimu ambaye alikuwa very serious na alipenda vitu vifanywe kwa utaratibu kama alivyopenda.

Laa, sifuati matokeo ya kimataifa. Kwani ninahisi ya kwamba, siku hizi, hakuna kitu kinachoaminika. Mambo yanafanywa hivi, mambo yanasemwa vile, na si hivi yanavyofaa kuwa. Kwa hivyo kivyangu mimi, sifuatilii matokeo ya kimataifa. Mbali nafanya mambo yangu kivyangu, na nafanya vitu ambavyo nahisi ya kwamba vinafaa kufanywa.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma aina nyingi nyingi nyingi sana. Kama miranda, gita, ama piano kupitia kwa vitu vingi vingi. Na ngoma napenda kupiga sana sana kwa mfumo wa drum set ambao napenda ile midundo inaposikika na watu. Nafurahia sana.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Kwa kweli inategemea ni kazi aina gani, ila kwa muda mwingi napenda kufanya kazi na wenzangu. Ukikonsida ya kwamba team building ama ushirikiano ndio nguvu na wakati mnapokuwa wengi basi mnaweza jichallenge kwa vitu tofauti tofauti, mawazo tofauti tofauti na mkafanya kazi ile ikawa rahisi sana.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Swali nzuri sana hili. Chakula ambacho nachokula mara nyingi mchana, ni chakula kijulikanacho kama vile mchele. Nakula mchele sana mchana kwa sababu gani, mchele ni chakula kirahisi sana kuandaa na hutumi muda mwingi na ni chakula ambacho ni kirahisi kupata.

Maktabani unaenda mara ngapi? Maktabani siendi huko kweli. Kwa sababu moja au nyingine. Sababu moja ikiwemo ya kwamba vitabu vingi navyo vitaka navipata kwenye rununu yangu ya simu. Hivyo basi nakuwa ngumu kwangu sana kuenda kwenye maktaba. Hila napoenda basi nikumaanisha kwamba maybe kitabu chenyewe sijakipata katika rununu.

Jee unapenda upepo wama AC. Kwangu mimi ningipenda upeto kwa sababu nikitu ambacho ni natural kizingatia kwamba AC unatumia umeme. Hivo basi ungeleta gharama fulani katika utumizu wa umeme ila upepo nikitu ambacho kinakuja chenyewe na kipo na hakina gharama yoyote.

Unangoja baruapepe mara ngapi kwa siku? Baruapepe si tumi mara kwa mara. Ila wakati ninapohitaji ama wakati napotumiwa basi inanchukua muda kama wa siku chatu kupata barua yenyewe. Mara mingi, natumia rununu yangu. Kupata barua nyingi kupitia kwa email zangu wa kaunt zangu za email. Hapo ndipo ninanchukua barua zangu nyingi. Bali barua za pepe, si mara mingi.